Naam napenda kuwa mahali pa aina gani ninapenda kuwa mahali penye amani, penye utulivu na penye heshima. Mara nyingi ninapenda kukaa mahali kama hapo. Ambapo siwezi kuwa na kero na mtu yoyote wala makelele ya aina yoyote. Nikae pekee yangu au na familia yangu. Tuweze tukae tujadiliane na tufurahi kwa pamoja.